Jinsi navyojikinga na jua, kwanza kabisa anavaa kofia. Aaa cha pili huwa sipendelei sana kutembea tembea wakati wa jua au kama nikiwa labda natembea juani mara nyingi napendelea zaidi pia kuvaa kitambaa kichwani au kama nikikosa kitambaa napendelea zaidi kuvaa kofia kwa lengo la kujikinga na jua.